Ndiyo, nafuatilia matukio ya kitaifa kwa kiasi kubwa sana. Kwangu ni muhimu sana kujua kinachoendelea katika inchi yangu iwe ni maswala ya kisiasa kiuchumi au kijamii kufuatilia matukeo ya kitaifa kuna nisaidia kuelewa changamoto na maendeleo yanayo ikabili jamii. Na pia kuna nifanya kuwa raia mwema mwenye ufahamu. Na weza nikasema kuwa mara nyingi huwa napata taarifa kupitia vyombo vya habari. Ama labda mitandao ya kijamii ama labda mijadala na watu wengine kwa kufanya hivyo huwa naweza nikatoa maoni yenye msingi na kushiriki kamilifu katika maswala yanayohusu maendeleo ya taifa na pia dunia kwa ujumla.

Napendelea zaidi kitanda kizuri ambacho kina usawa mzuri, kati ya ugumu na ulaini. Nasema hivyo kwa sababu kwangu, kitanda kizuri kinanisaidia kupata usingizi wa kina na pia wakutosha bila kuamka nikiwa na maumivu ya mgongo au mwili. Nimegundua kuwa nikilala kwenye kitanda kigumu sana, mwili wangu huchoka. Na nikilala kwenye laini kupita kiasi, sipati msaada mzuri wa mwili. Kwa hivo, kitanda kizuri ni kile kinacho nifanya nijisike huru, kinacho nifanya nipumzike vizuri usiku na usingizi mzuri, unanipa nguvya kufanya kazi, kufikiri vizuri na kwanza siku nikiwa na hali nzuri ya moyo ndio maana, huwa napenda kuchukulia kitanda kizuri kama jambo muhimu sana katika maisha yangu.

Nina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo kamwe sidhani kama naweza nikaisahau. Ilitokea siku moja nilipo kuwa nikisafiri usiku nikiwa pekee yangu na gafla, gari nililokuwa nikitumia, lilizuiwa kufanya kazi katika ya barabara na kulikuwa na giza hali hiyo ilinifanya nihisi hofu sana kwani karibu hakukua na mtu nami na mwanga wa barabara ulikuwa hafifu sana pia. Nilihisi kana kwamba moyo wangu unakimbiza na kila sauti ndogo ilionekana kuwa tishio kwa bahati mzuri, nilipata msaada haraka na tukasafiri salama. Kumbukumbu hii ilinifundisha daima kuwa ni vyema niwe makini. Nijandae kwa dharura yoyote ile na pia nisipoteze utulivu. Hata wakati mambo yanaonekana yakiwa hatari.

Napenda kutazama video mtandaoni katika YouTube kwa sababu ni jukwa zuri sana lenye video za aina mbali mbali. Mara nyingi naweza nikaangalia video za burudani, muziki au hata za elimu ambazo zinafundishwa pia napenda kutazama video za mafunzo au njia za kujifunza uzuri mpya kwa sababu YouTube hutoa chaguo mingi sana na unaweza ukajifunza kwa urahisi nyumbani. Isitoshe napenda YouTube kwa sababu ni fursa nzuri ya kupata mitazamo tofauti na kushirikiana na wengine kupitia maoni au kugawana video kila wakati ninapokuwa na muda wa mapumziko napenda kuingia YouTube kuona video zinazonifurahisha au zinazonipa maarifa mapya.